Huwa naanza na kwa kunukuu malengo yangu ya wiki hiyo na huwa naanza na malengo yale muhimu zaidi huwa nayatengea wakati wa kuyafanya siku za Jumatatu Jumanne na Jumatano kwa sababu siku hizo ndizo siku zinazofuata baada ya wikendi, wikendi umetulia, umepumzika, umejiburudisha, kwa hivo unaporaukia siku zako za kwanza kazini Jumatatu, Jumanne na Jumatano, huwa unakuwa na nishati ya kufanya kazi. Kwa hivyo mambo ambayo yana umuhimu zaidi ndiyo huwa nayapanga ya kwanza siku tatu ilhali mambo ambayo siya umuhimu zaidi kufanya huwa nayaweka kuyakamilisha Alhamisi na Ijumaa. Kwa hivyo wiki yangu huwa napanga malengo yangu kazini kulingana na umuhimu wake.

Mimi hufua nguo mara moja kwa wiki ambayo ni siku ya wikendi kwa sababu huwa siendi kazini na nina muda mwingi sana nyumbani. Kwa hivyo huwa kuna niwezesha kufua nguo zangu na weza kuzianika na zinazo kauka nina huo muda wa kuzikunja na kuziweka vizuri. Na pia na.